Mnyama ninaefuga ni umbo. Umbwa yangu initwa Milo. Milo ni umbwa ina Golden Retriever mwenye manyuwa ya rangi ya thahabu na macho ya nyehuruma sana. Kila nikirudi nyumbani baada ya kazi ngumu, yeye ndiye wa kwanza kunilaki mlangoni hukwa kitikisa mkia wake kwa furaha, kana kwamba hatujonona kwa miaka mingi. Ninachompendea Milo ni jinsi ya navyeweza kutambua hisi ya zangu. Siku ni kiwa na huzuni ya hujao na kichwa chake kwenye mpaja lango, hakinitazama kwa utulivu kama anasema, kila kitu kitakua sawa. Tunapenda sana kutembea pamoja bustani ya subuhi na mchazo wakia anapenda zaidi ni kukimbizana.